Mimi binafsi wakati jua linapokuwa kali sana, napenda kufanya mambo ambayo yananisaidia kujihisi huru na mtulivu. Kwanza kabisa napenda kutafuta sehemu yenye kivuli. Siwezi kukaa tu juani bila kufanya chochote, kwa sababu jua kali linaweza kuchosha mwili na akili. Kwa hiyo mara nyingi nakaa chini ya mti au ndani ya nyumba ambapo huwa kuna hewa safi. Hapo ndipo na hisi napata amani kidogo. Wakati mwingine, napenda kunywa maji baridi au juisi. Jua kali hunifanya nihisi kiu sana. Kwa hivyo, kunywa maji hunipa nguvu mpya. Pia napenda kula matunda kama tikiti maji au machungwa. Kwa sababu ya nanisaidia kupoza mwili. Ninapofanya hivyo na hisi kama mwili wangu unapata nafuna nguvu zaidi. Zinarudi taratibu Kipindi cha jua kali pia hunifanya nipende kupumzika zaidi Siwezi kufanya kazi nzicho sana kwa sababu joto linakuwa kali Kwa hivyo napenda kulala kidogo au kukaa tu Nikisikiliza muziki Muziki hunisaidia kusahau joto na kunifanya nijisikie vizuri Wakati mwingine nachukua simu yangu na kusikiliza nyimbo ambazo mimi napenda au kuangalia video chache ili kupitisha muda. Pia kuna wakati ambapo mimi napenda kuoga maji baridi. Kuoga maji baridi wakati wa jua kali ni jambo linalo nipa faraja sana. Baada ya kuoga nahisi mwili wangu umepoa na akili yangu inakuwa huru. Hata mawazo mengi yanapungua na ninakua tayari kuendelea na shuguli nyingine baadae jua lina likipungua. Kwa ujumla mimi wakati wajua kali napenda kufanya mambo mepesi ya nayo nipa utulivu na kunilinda didi ya joto. Sipendi kujilazimisha sana, bali napenda kujitunga na kusikiliza muli wangu. Hilo hunisaidia kuendelea na siku yangu vizuri hadi juali napo pungua na hali ya hewa kuwanzuri tena.

Ah, mimi binafsi napenda kuandika zaidi kuliko kuongea, ingawa naweza kufanya yote mawili kuandika kunipa kunanipa nafasi ya kufikiria kwa kina kabla ya kutoa mawazo yangu Ninapokuwa na karatasi au daftari mbele yangu Nahisi kama nina uhuru wa kueleza kila kitu kilichopo moyoni mwangu bila kukatizwa Naweza kuandika furaha yangu, huzuni yangu au mawazo yangu ya ndani kabisa. Kuandika pia hunisaidia kupanga mawazo yangu. Wakati mungine ninapoongea, maneno hutoka haraka na siyo yote yanayo toka kama nilivyoyapanga. Lakini ninapoandika nachagua maneno kwa umakini. Na naweza kurudia kusoma kile nilichoandika ili kuona kama kinaeleweka vizuri. Hilo hunifana njijisikie nimeridhika zaidi. Hata hivyo, siwezi kusema kwamba sipendi kuongea kabisa. Kuongea kunakua rahisi hasa ninapo kuwa na marafiki au watu ninao waamini. Wakati huo, naweza kueleza mawazo yangu haraka na kushirikiana na wengine. Lakini bado, kuongea kunahitaji ujasiri zaidi. Hasa unapoongea mbele ya watu wengi. Kwa hivyo, kama nitaulizwa nichague kati ya kuandika au kuongea, nitachagua kuandika. Kuandika hunipa amani, hunifanya nijielewe zaidi, na hunisaidia kutoa hisia zangu kwa njia ya utulivu. Kwangu mimi, kuandika ni sauti ya ndani ambayo inanipa nafasi ya kuwa mimi mwenyewe kibinafsi. Napenda sana kuandika kuliko kuongea.

Mimi binafsi ninatumia wifi na pia data ya simu, lakini zaidi ninapendelea kutumia wifi, sababu kubwa ni kwamba wifi hunisaidia kuokoa bando langu la data ya simu. Ninapokuwa nyumbani au mahali penye mtandao wa wifi, huwa ninauhuru wa kuangalia video, kusikiliza muziki na kutumia mtandao ya kijamii bila kuwa na hofu ya kuishiwa na data haraka Hata hivyo, kuna nyakati ambazo wifi haipatikani, hasa ninapokuwa nje ya nyumba au safarini wakati huo, nalazimika kutumia data ya simu. Ingawa data ya simu ni rahisi kubeba kila mahali. Huwa inaisha haraka hasa nikitumia interneti kwa simu muda mrefu. Kwa hivyo, ninajaribu kuitumia kwa tahadhari, zaidi kwa mambo muhimu kama wa kuwasaliana, kuwasiliana au kutafuta taarifa za haraka. Kwa ujumla, naweza kusema kwamba wifi hunipa urahisi zaidi ninapokuwa sehemu moja. Wakati data ya simu hunisaidia pale ninapo hama kutoka sehemu moja kuenda nyingine, zote zina umuhimu wake. Lakini, kama nitapewa nafasi ya kuchagua moja, nitachukua wifi kwa sababu ni ya kudumu na haina garama kubwa kwa matumizi ya muda mrefu. Pia inaokoa pesa data linapoisha lazima mtu anunue, lakini wifi unanunua tu mara moja ukitaka kwa mwezi ama unaweza kuchukua ya mwaka mzima. Mimi basi ninge napenda kutumia wifi kushinda data ya simu.

Baada ya siku ndefu iliojaa shughuli nyingi, mimi hupenda kwanza kutulia na kujitenga kidogo na kelele. Ninapofika nyumbani, napenda kukaa kimya kwa dakika chache ili akili yangu ipumzike. Hapo ndipo naanza kuhisi mwili wangu ikiachia uchovu wa siku nzima. Kitu kingine ninachopenda kufanya ni kuoga. Kuoga hunisaidia kujisikia mwepesi na mpya tena. Maji huniondolea joto na uchovu na baada ya hapo nahisi kama nimeanza siku upya. Baada ya kuoga, mara nyingi nakaa chini au nalala kidogo kupumzisha mwili. Pia mimi napenda sana kusikiliza muziki au kuangalia kitu kinachoniburudisha, kama video au kipindi kifupi. Hilo hunisaidia kusahau mawazo ya kazi au masomo na kunifanya, nijisikie huru. Wakati mwingine nachukua muda kuzungumza na familia au marafiki, kwa sababu mazungumzo mazuri hunipa furaha na faraja. Mimi tu kwa jumla kupumzika kwangu baada ya siku ndefu kunahusisha utulivu, kujitunza na kufanya mambo yanayonipa mamani na amani ya moyoni. Hilo hunisaidia kujiandaa vizuri siku inayofuata. Na pia naweza siku inayokuja naweza kufanya mambo yangu bila tashwishi lolote kwamba nimechoka.

Mimi binafsi napenda sana kutembea sehemu ambazo zinanipa utulivu na nafasi ya kufikiria. Kati ya sehemu zinazo nipa utulivu na ninazo zipenda zaidi ni maeneo yenye miti mingi na mazingira ya asili. Ninapokuwa nikitembea chini ya miti, nikisikia upepo mwanana na sauti za ndege na hisi akili yangu inatulia na mawazo mengi yanapungua. Kutembea huko hunifaya njisikie huru na karibu zaidi na mazingira ya nayo nizunguka Pia mimi napenda sana kutembea karibu na maji kama vile kando ya mto au bahari kama nitapata nafasi kuangalia maji yakisonga taratibu hunipa amani ya moyoni Wakati mwingine nikitembea huko Napenda kusimama kidogo na kutazama mandhari Nikijiuliza maswali kuhusu maisha yangu na doto zangu sehemu kama hizi hunifanya ni tafakari kwa kina na kunisaidia kujielewa zaidi Kuna pia nyakati napenda kutembea mitaani hasa wakati wa jioni jua linapo kuwa linazama. Kutembea mitaani hunipa nafasi ya kuona watu tofauti na maisha yanavyo endelea. Hua naangalia maduka, magari na watu wakifanya shuguli zao za kila siku. Hilo hunifanya njisikie kama sehemu ya jamii na kunikumbusha kwa mba kila mtu anasafari yake maishani. Wakati mwingine napenda kutembea peke yangu. Bila kuongea na mtu yoyote. Nikiwa na mawazo yangu tu. Lakini kuna nyakati pia napenda kutembea na rafiki au mtu wakaribu. Tukizungumza kuhusu maisha, ndoto, au mambo ya kawaida tu. Mazungumzo hayo hufanya matembezi yawe ya kufurahisha zaidi na hunifanya njisikie vizuri. Kwa ujumla, napenda kutembea semu ambazo zinanipa amani. Sehemu ambazo pia zinanipa furaha na nafasi ya kuwa mimi mwenyewe. Kutembea sio tu mazoezi kwangu, bali ni njia ya kupumzika, kufikiria na kufurahia maisha kwa utulivu.